So kwanza mwanzo, swali ninaona ni niambie kuhusu majira yako unavyoyapenda. So kujibu swali la kwanza, napenda mazingira ambayo yana miti na ambayo yana hali ya weather njema. Na lazima yawe ni mazingira ambayo ya kuna hayana kelele, hayana kelele mingi, ni pahali ambapo kumetulia na nisehemu ambalo likona security mzuri ambapo uneza ishi na familia na pia unaeza itikalesha kwa amani. Na mazingira haya ni mazingira mazuri, matulivu na pia hali ya weather iko njema sana.

Kulima bado sijalima lakini kulingana na mazingara yangu kwa sababu pahali ambapo naishi ni majumba makubwa, majumba ambayo yamejengwa ya watu kuishi. Kwa kimombo tunaeza sema apartment. Majumba haya naishi watu wengi na sehemu ya kulima haziko upande huu. But kuna watu ambao wanaishi sehemu hizi ambao wako na manyumba ya kibinafsi, na wako na sehemu ambapo wanaeza fanya ukulima.

Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni kuuziana fresha sana. Kwanza kupitia mitandao kama TikTok vitu ambavyo vimekuwa zime vimetangazwa hapo mtandaoni na muuzaji anakuonyesha jinsi anavyofanya kazi. Na pia ni vyema kwa sababu pia vinakuwa na bei yake. Na ambapo ukiwa na bei unaweza pia yanafanya mambo yanayo rahisi. Pia vitu vya nyumba kama vya kujaza kwa kwa friji vitu vya kukula ama vitu vya matumizi napenda kununua mitandaoni inarahisisha kazi na inarahisisha pia kimaisha ambapo unafanya unafanya shopping kupitia unafanya kununua vitu katika mtandao inafanya mambo yanayo rahisi.

Ya rafiki wakikaribu, ni rafiki ambaye tunapatana wakati mwingi na ni rafiki ambaye tunafanya kazi pamoja. Na pia ni rafiki ambaye tumejuana miaka mingi, tulipatana shuleni, tukiwa kidato cha upili. Na ni rafiki ambaye hatukai karibu lakini wakati mwingi tunazugumza naye, tunapata kufanya kazi pamoja. Na ni rafiki ambaye tunapatana tunapatana wakati mwingi, na ni rafiki ambaye tunazungumza maneno ya ndani na pia tunaweza patana. Ni rafiki mzuri. Ni mtu ambaye namtegemea sana kimaisha. Ni mtu ambaye nikiwa kwa shida lolote ama nikiwa na jambo lolote naweza mueleza na pia anaweza nipatia usaidizi. Na ni mtu ambaye, kwa kujuana miaka mingi tumeweza kuwa kama mandugu. Na tumeweza kusaidiana kwa hali tofauti tofauti. Na ni mtu ambaye kwa familia upande yangu, upande wa familia yangu namjua, anajua watu wa familia yangu na pia mimi najua familia yao. So, ni zaidi ya ndugu. Na tunajuana kwa miaka mingi.

Napenda zote, lakini ambayo napenda sana ni kuongea mazungumzo huwa na urahisi kuliko kuandika. Lakini pia wakati mwingine kulingana na kazi ambayo nafanya, ninausisha wandishi mwingi. Lakini pia kuzungumza na upenda sana, kuzungumza una urahisi wake kuliko kuandika.

La! Sijavaa miwani. Ningependa kupata miwani ambapo nikitazama katika kompyuta langu. Ingekua bora kutazama katika miwani ambapo yanazuia mwangaza mwingi. Lakini mimi huhakikisha ambapo natumia kompyuta napunguza na punguza mwangaza wote katika screen na punguza mwangaza wote unakuwa mwangaza wa chini. Ili asiyaje niumiza macho.

Ninajihisi vizuri kuhusu wasilisho kwa sababu linanipa nafasi ya kueleza mawazo na maarifa yangu kwa uwazi. Ingawa wakati mwingine huwa nina wasiwasi kidogo, mwanzoni najisikia kujiamini kadri ninavyopendelea kuzungumza. Wasilisho unisaidia kuboresha ujuzi wangu, na mawasiliano na kunifanya nijifunze jinsi ya kuwasiliana vizuri na watu wengi. Na pia watu wengi, na pia watu wengi.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii mara kwa mara. Huwa ninatumia kuwasiliana na marafiki, familia na pia kwa jinsi la kikazi. Na pia kupata maarifa zaidi na kujifunza mambo mbalimbali. Pia, husaidiana kushiriki mawazo, kazi na kutafutilia yanayoendelea katika jamii na ulimwengu kwa ujumla.

Ningependelea kuvaa ndevu kwa sababu tayari nikona ndevu na nazitunza napaka mafuta ambayo ni ya kutunza kufanya yawe nyororo yawe mepesi na ieze kumea katika uso lote. Ndevu ni muhimu sana katika jinsi ambavyo navyopenda watu wanione na kubali sana.

Kiongozi mzuri ni ambaye anatunza majukumu yake na anatimiza ambayo alihahidi wanainchi na pia kiongozi ambaye anajali maisha ya binadamu, anakubali maisha ya kila mtu bila kuzingatia jinsi ya livyo ama sehemu anaishi. Kiongozi mzuri ni ambae anajali maslahi ya watu wake na ambaye kila wakati anajituma kuhakikisha kufraisha watu wake na kutimiza ambalo alia hidi wanainchi ama wanainchi.

Nafanya mambo kadhaa, ili kushirikiana vizuri na timu. Kwanza ninahakikisha mawasiliano yako wazi kwa kusikiliza maoni ya wenzangu na pia kutoa mchango wangu kwa heshima. Pia, ushiriki majukumu, kwa usawa, kusaidiana pale inapohitajika na kuheshimu muda na malengo ya timu yote. Zaidi ya hayo, ninahakikisha ushirikiano kwa kujenga, mazingara chanya na kutatua changa moto kwa pamoja ili tufikie matokeo bora kazini.

Lengo langu la muda mrefu kazini, ni kukaza ujuzi wangu, kitaalamu, kupata uzoefu zaidi na kuchangia kikamilifu katika mafanikio ya taasisi ninazofania kazi. Natamani kufikia nafasi ya uongozi au uwajibikaji mkubwa zaidi. Ili niweze kutoa mchango mkubwa katika kupanga mikakakati, kuboresha utendaji wa timu, na pia kukuza mendeleo ya ushirikaji.

Kazi zangu nazipanga nikitumnia teknolojia ya app ambayo iko kwenye simu langu na naeza ambapo napanga jinsi nitakavyotimiza kazi zangu katika kila siku. Kwa mfano nikiamka asubuhi nahakikisha nimeandika kila kazi ambalo kazi ambalo nastahili kutimiza kwa iyo siku. Na pia naweza kuandika zile vitu ambavyo nitafanya kwa siku hiyo. Katika kuchukua the notes na pia kuweza kuhakikisha nayafuata ambayo nimeandika katika jihadi ya siku hilo.

Ndiyo, mimi ni mtu mbunifu naenda kubuni mawazo mapya, kutatua changamoto kwa njia tofauti na kuleta ubinifu katika kazi ninazofanya. Huwa natumia ubinifu wangu kuboresha matokeo, kuleta suluhisho binifu na kufanya kazi iwe ya kuvutia na yenye dhamani zaidi katika maisha yangu.

Kujifurahisha wakati wa furaha, hujifraisha kwa njia mbalimbali kama vile kucheka na kushirikiana na watu ninaowapenda, marafiki pia, kusikiliza muziki ninayopenda, au kufanya shughuli zinazofurahisha kama michezo na burudani. Pia, hupenda kushukuru na kuthamini mafanikio madogo na makubwa. Jambo linaloongezea furaha na amani kwa moyo wangu.

Ndiyo napenda mbwa na paka lakini pali nimelelewa kwa wazazi wangu ndipo tulikuwa na wanyama hawa. Lakini ambapo palinaishi atukubalishwi kuishi na wanyama kwenye majumba haya kwa sababu ni majumba kukodisha. Lakini napenda sana wanyama hawa sana sana.

Musimu ambayo na wapenda sana ni musimu krismasi. Wakati ambapo watu wengi wanaeza ku ni musimu ambalo kazi si mingi sana. Nani musimu ambayo kuna masiku ambayo waeza kutembelea familia, marafiki. Na pia weza kujivinjari kimaisha. Na kuweza kupata fursa kupatana na marafiki. Familia na kila mtu ambaye anaumuhimu kwa maisha yao.

Sipendi kutembea sana, lakini napenda kutembea kwa sehemu za kazi. Na pia napenda kutembelea wazazi. Ambao, nikiwatembelea, tunapata kuzungumza. Napenda kutembea sehemu zile za birudani. Ambapo, tunaweza kusikiza muziki. Lakini saa zingine muziki huwa na sauti kubwa lakini ni sawa, tunapia na jifuraisha. Na pia, kwenda mahali ambapo unaona watu na unafurahisha kama sehemu kama ya mall. Kuweza kuona watu jinsi na kufurahia na kupata kufanya vitu kadhaa humo kama kula, michezo vitu tofauti na familia.

Napenda mkate wa kawaida mkate wa boflo, mkate ambao, kila siku tuwaitumia kunywa chai. Napenda jinsi inavyotumika, uwaweza kupaka vitu tofauti kama asali, ama kupaka mafuta tofauti, ama pia ukaweza kuyapikia kutumia mayai. Yana matumizi mengi sana kupikia mayai, uweza pia kwa kula jinsi alivyo. Naona, nili mazuri sana mikate.

Ndiyo napenda mchezo hayo, ni mchezo ambayo yanadumu, yanapatia mtu nguvu kwenye mwili, ni mchezo ambao atafanya pia kia kili unasikia umekua mtulivu, na ni michezo ambayo ya naweza kupatia muonekio tofauti, kufikiria, kufanya usikie mtulivu katika mwili.

Kusikiliza redio la, napenda kusikiliza mziki kupitia kompyuta ama kupitia mitandao tofauti ya kustream. Mitandao kama Spotify mbalo naipendelea kwa sababu haina zile advertising mingi kule wasikiliza mziki ambao umetulia, mziki ambao una kwaliti nzuri. Lakini redio sikilizi sana. Sikilizi sana redio.